Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na kupunguza mawazo. Kukimbia hunifanya nijisike mwenye guru na kunisaidia kueka mwili katika hali nzuri. Pia ni njia nzuri ya kutumia kwa muda wangu vizuri hasa asubui au jioni. Kukimbia hunipa amani ya akili na hunisaidia kuanza siku yangu kwa nguvu au kumaliza siku nimetulia.

Kazi ninayothamini zaidi ni ile yakusaidia jamii na watu wengine napenda kazi ambayo inarahisisha maisha ya wengine, inawapa fursa ya kufanikisha malengo yao na inachangia maendeleo ya jamii. Kwa mfano, kazi ya walimu, madaktari na wale wanaosaidia watu wenye, uhitaji wa msaada kuchukuliwa kwa za dhamana sana kwangu. Kazi kama hii hutoa furaha na kurithika moyo wangu.

Kila asubuhi ninapo amka kwanza nashukuru mola kisha nafanya mazoezi kidogo kama kukimbia au kupumzika kwa dakika chache. Baada yake naosha uso, kuoga na kisha kula kiamsha kinywa cha afya pia napanga siku yangu na kuandika mambo muhimu ya kufanya ili siku iwe yenye manufa. Hii hufanya nijisikie tayari kwa changamoto za siku mzima.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kufanya kazi kwa pamoja hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo na kujifunza kutoka kwa watu tofauti. Ushirikiano huongeza ubunifu na hufanya kazi ikamilike kwa haraka na kwa ubora mzuri. Hata hivyo, pia ninaweza kufanya kazi peke yangu inapohitajika. Hasa pale kazi inahitaji umakini mkubwa. Njia zote mbili zina faida zake kulingana na aina ya kazi.

Mziki ninaousikiliza mara nyingi ni wa aina ya R&B na Afrobeat. Napenda mziki huu kwa sababu hunifanya nijisikie kwa furaha na kuniruhusu kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi pia hunipa motisha wakati wa kufanya kazi au mazoezi. Mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache. Napenda yoga kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pia hufanya mwili wangu uwe mwepesi na wenye nguvu na hunisaidia kuwa na mtazamo chenye kila siku. Ingawa sio kila mara zote nafanya kila wakati ninapofanya nahisi tofauti sana kisaikolojia na kimaisha.

Napenda kuvaa nguo ambazo zinapendeza. Kwa kawaida napendelea rangi zinazofaa na ambazo zikosafi. Na mara nyingi huchagua nguo ambazo zinanipa uhuru na kufanya shughuli zangu bila usumbufu. Pia napenda nguo ambazo zinaendana na hali ya hewa na tukio kama vile nguo rasmi kazini au nguo za kawaida nyumbani au nje.